Na'am, wakati nina msongo wa kazi, kuna vitu kadha wa kadha ambazo ninafanya ili kuweza ku kupunguza zile kazi zangu ama niweza kufanya kazi kwa mtiririko kwa virahisi. Kitu cha kwanza ambacho ninafanya ni kuweka zile kazi kwenye ratiba. Ili nieze kujua ninafanya kazi gani, wakati gani na ninafanya vipi. Wakati nimeeka kazi zangu kwenye ratiba, iwe ni kazi ya pale nyumbani ama ni pale kazini, nikiweka vitu zangu kwenye ratiba, ninaweza kujua, ninafanya vitu, saa ngapi wakati gani, na ninatumia njia gani kuweza kuvifanya. Kitu kingine ambacho ninakifanya ni kuweza kugawanisha hizo kazi kwa vipande vidogo vidogo. Ninavitenga kwenye section ndogo ndogo ili niweze kumaliza kazi, kila kazi kwa wakati. Nafanya kazi ndogo kwa wakati, nafanya nyingine kwa wakati na nyingine kwa wakati ili niweze kumaliza kwa haraka. Kitu kingine ambacho nina kifanya ni kufanya consultation. Ama ninauliza marafiki zangu ambao wana, wamefanya ile kazi ama ambao wana umaarifa ama maarifa mazuri kwenye ile kazi ili niweze kumaliza kwa haraka.

Ingawa vyakula vyote viwili viko kwenye section moja ama ile group ambayo tunaita carbohydrate wali pamoja na ugali. Mimi binafsi ninapenda kula ugali. Wakati ninafanya kula ugali, inasikia kanakwamba nimefanya kula chakula mbacho, kinaweza kushika tumbo pale. Ugali wangu ninapenda kula sana kwa mayai ama kwa nyama ya kuku na muama kwa kutumia mboga za kienyeji. Mboga za kenyeji, ni kama zile tunaita managu, kuna mboga kama terere, yani ziko mboga mingi za kenyeji. Kifanya kupika pale zile mboga za kenyeji, kisha unaziweka maziwa, kisha unafanya kula na ugali, zinakuwa mboga tamu sana. Wakati ninafanya kupika ugali, ninatengeneza kwa virahisi sana. Maanake mimi mwenyewe ninajua kutengeneza ugali. Wakati ambao ninajua kwamba ninataka kutengeneza ugali. Ndiyo unipe nguvu, manake ugali una manufaa mengi pale mwilini unapata nguvu, unaweza kushiba kwa virahisi. Hivo huwa ninamekishuwa kwamba mimi mwenyewe natengeneza ugali, pale natengeneza mboga, ama kama wakati nataka kufanya kula na maziwa, kisha ninafanya kushiba. Ugali pia napenda kutengenezea familia yangu, wakati tuko pale nyumbani tumepatana familia yote, mama, baba, watoto wetu, napenda kuwatengenezea ugali sana.

Naam chakula ambacho ninakipenda zaidi ni chapati eeeehee. Chakula ambacho kimetengenezwa kutokana na unga wa ngano aaaa pamoja na maa na kutengeneza kwa kutumia maji. Chakula hiki ninapenda kukila wakati nipo nyumbani eehee. Ama wakati nimeenda kutembelea wazazi wangu. Kila ninapoenda huwa ninapata wametayarisha chakula cha chapati. Chakula cha pp chapati kina ladha nzuri sana. Yani niki zuri sana kulingana na jinsi umefanya kuprepare pale na zile ingrediets ambayo ama ambazo umeweza kutumia pale ndizo zitafanya chapati yako itokee yenye aaa ladha nzuri sana Mara ya mwisho nilikila si kitambo sana kama siku mbili hivi zimepita manake Haswa wakati wa siku kuu ya krismasi, siku zimepita, watu wanapenda kupika hicho chakula sana. Siku mbili zimepita, mama yangu alieza kunitayarishia kile chakula cha chapati na nikaeza ku kila nikiwa pamoja na familia yangu. Mtu ambaye alinieleza kuhusu chakula hiki ni mama yangu. Manake nilipozaliwa, nilipata, mara kwanza ni ya alipo kitayarisha kilikuwa kitamu sana. Yubasi wakati alikuwa anatayarisha, alieza kunifunza jinsi ya kutayarisha chakula hicho. Yubasi kutoka wakati huo, nikaeza pia mimi mwenyewe kweza aaa kutayarisha chakula hikyo binafsi.

Naam ninapendelea kuvaa mavazi hayo yote mawili kulingana ni situation gani ambayo niko ama ni weather gani ambayo iko. Kwa mfano wakati kuna baridi ninapendelea kuvsa suruali maanake ina miguu yaani ni mrefu inafika mpaka kwenye miguu. Hivyo basi unapovaa pamoja na soksi ile baridi haiwezi kukuingia kwenye miguu ama huwezi kuhisi baridi. Vile vile, wakati kuna jua ama wakati ni jua, jua kali limewaka, ninapendelea kuvaa sketi pale, maanake hakuna baridi, kuna joto jingi sana. Hivyo basi, ukiwa na sketi, unaeza kufa nini? Hewa, inaeza kusakiuleti kwenye mwili wako. Pia, wakati kuna functions tofauti, tofauti, kuna functions ambazo, hauwezi ukaenda ukiwa na suruali, refu. Na pia kwa mfano kama kanisa Huku hapa Afrika sana sana kanisa watu huenda na sketi hivyo basi wakati kama wa kanisa ama kwenye function kama ya kanisa unatembea kwa sketi Pia kuna functions zingine kulingana na function Pengine ni birthday, pengine ni harusi Pengine ni kusherekea kitu chochote Unaeza ukapata kwenyewe organizers wale wamesema kwamba watu wote waje na sketi ya kala fulani watu wote waje na suruali ya kala fulani Kwa hivyo mimi ninavaa suruali ama sketi kulingana na Either weather ama ni function gani Lakini napenda kuvaa zote mbili.